Kwa sasa, sisomi gazeti mara kwa mara, lakini napenda kufuatilia habari muhimu mtandaoni. Nikiona mada yenye maana au inayonihusu huwa nachukua muda kuisoma kwa kwa undani. Ukitaka iwe ya kuchekesha mada iwe ya kimapenzi au ya kimasomo. Nachagua yeyote hapo.

Ninapendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali, muanga wakati unanifanya nijisikie starehe, unarahisisha kufanya kazi au kusoma, na pia hauchoki macho kama mwanga mkali unapofanya hivyo kwa muda mrefu.

Napenda kula ugali zaidi kwa sababu ni rahisi unatosheleza na unaeza kuliwa pia na mboga mbali mbali na maharagwe pia ni chakula cha asili kinacho nipa nguvu kwa shuguli za kila siku na ugali inanifurahisha zaidi.

Pia kuhusu shirika langu jinsi linavyolenga maendeleo ya wafanyikazi kushirikisha mawazo yetu na kutoa fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi. Pia napenda utamaduni wa heshima na mshikamano kati ya wenzangu.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano hasa inapohitajika maelezo ya kina au ushirikiano wa karibu. Video hunisaidia kueleza mawazo vizuri, kuona lugha ya mwili na kujenga uelewano mzuri na wengine. Hasa kwenye mikutano ya kazi na mafunzo au majadiliano muhimu.